Kila wakati ninapo paswa kuhudhuria mikutano ya kikazini katika hiyo, kwanza mimi hufanya kujiandaa kiakili. Najuwa kwamba mikutano hii huweza kuwa mara nyingi huathiri si tu ufanisi wangu bali pia jinsi huwa nakaa chini na kuweza kukaa kimya kidogo ili, nieze kujijua na kuweza kujitathmini kia agenda na kuweza kuelewa mambo ambayo naeza kuyawasilisha kuangalia nini ambacho ni kipengele mbele, kipengele cha mambo ambayo natakiwa kuyafanya na kipaumbele ambayo naeza kuvieka vipengele gani ambavyo naeza kuvirahisisha muhimu na pia ambavyo naeza kutulia na kuweza kueka mkazo hii, kufanya huweza kujisikia kuwa ni kama naeza kuelewa na kujua lengo ambalo la mkutano hiyo na kuweza kuona maana ya mikutano hiyo ya michango yenye maana mingi, kishal hua naandaa vifaa ambavyo ni vyangu ambavyo huweza kunisaidia kama daktari kuelewa na kuweza kupata maelezo ya wagonjwa au report za kitabibu hivi huweza kuwa ni njia ambayo huweza kujielewa kwa katika mpangilio mwema na kupata kimsingi hili nieze kupata njia ya kukua katika mkutano vyema kama kuna data ambazo naeza kujipata kwa kitharura yoyote, naeza kutafuta vipengele ambayo ni vya haraka, ambayo kuwa na wasilishaji muema na kuwa ni naeza kutengeneza sehemu ambayo ni haraka kufikia ambayo kuliko kuchelewa. Licho kipata ambayo naeza kujitarajia ni hii kunisaidia kushugulikia kila kipengele ambayo naeza kufanya bila kuchanganikiwa. Ninapoweza kuwa katika tayari ya kufanya kitu ambacho ni cha kimsingi hua nakipitia mara kwa mara na mawasiliano yangu huweza kuwa ni shuari. Nafikia jinsi ambayo nikipata ambayo ni ushirikiano bila kuchanganya lolote ambalo ni huangazia bii nafsi kwa kipindi kwa kundi mbalo nilipo kuwa la hoja zangu weza kuwa ni ngumu na mzito katika ushirikiano huu, katika nyumbani wakati wa maandalizi ya mkutano, tofauti kidogo kama kuna muda ambao ni wa asubuhi au wa kuendelea. Naweza kuendelea na mkutano vyema kwa njia ya kuweza kupata wakati mwingine mzuri, wa kuweza kujielewa na kujipa, uwezo wa kuwaonyesha ninacho kielewa. Wakati wa kuingia kwenye mkutano, ninajisikia tayari. Mimi binafsi kuandaa mkutano ambao ni mkatakachwa ya mnyumbani kazini au hata pali nilipo kuwa. Nyumbani hufanya kuwa na maandalizi ya kutulivu na pia kusaidia kitsykolojia mwomba ambayo asumbua watu katika familia yangu. Na kazini, huweza kufanya maandalizi ambayo huweza kuambatana na jokovu yambawe weza kunipa hoja nyingi yambawe weza kufanya nyeza kuelewa na kujua ambapo tupo katika hali ya kikazini hii, nchaka njia ambazo weza kunisaidia na pia weza kuwa leto tulivu kwa mini na pia weza kunisaidia kwa weza kupata changamoto lenye kunipa maana wake kunye mikutano yangu bila kujisikia kushinikizwa au kupoteza mtazamo yangu.